Mimi nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu Mimi napenda wazo la kujitegemea na kuwa na kitu kinachonipa kipato changu mwenyewe ingawa mimi bado niko katika hatua ya kufikiria na kupanga ni na hamu ya kujifunza na kujaribu Mimi naamini nikiweka juhudi nidhamu na uvumilivu naweza nikafanikisha biashara ni nayo hitahaji Kwa sababu na tamani sana kufungua biashara ya kuuza nguo na viatu vya shule ya wanafunzi shule ya upili na hata shule ya msingi.

Mimi napenda sana tunda la embe Mimi upendezwa na ladha yake tamu na harufu yake nzuri Mimi hulifurahia kula embe likiwa bichi au limeiva na mimi uisi furaha ninapokula tunda hili sababu linaladha tamu na pia linaongeza manufaa mengi mwilini Napenda pia matunda mengine kama vile ndizi papai na machungwa lakini ninalolipenda sana ni embe kwa sababu huwa linaladha yake binafsi ambayo ni tamu sana.

Mimi inapata motisha kazini ninapohisi kuwa kazi ninafanya ina maana na inaleta matokeo chanya. Mimi uchochewa na malengo niliojiwekea na hamu ya kujifunza mambo mapya kila siku. Pia mimi hufanya kazi kwa bidizi zaidi ninapopata ushirikiano mzuri na heshima kutoka kwa wenzangu. Kwani unifanya nijisikia kudhaminiwa na kujiamini katika kazi yangu. Pia napenda kufanya kazi ya upamoja na wenzangu sababu unakuta saingine ukona tatizo hapa na mwenzako ana suluhisho. Sasa mnapoleta akili zenu pamoja huwa mnapata mmefanya ile kazi haraka na pia kwa urahisi bila kutatizika. Hilo unipa motisha sana kazini sababu hauna nafasi ya kuchoka na saidiana na kumaliza hile kazi ambayo mlikuwa mmepanga.

Mimi ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu unipa urahisi na usalama katika kulinda taarifa na mali zangu. Mimi umpenda mfumo huu kwa kuwa ni wa haraka na hunifanya nijisikie salama zaidi kuliko kutumia namba ya siri peke. Pia mimi ninaamini kuwa alama za vidole ni za kipeke. Hivyo hunisaidia kupunguza hatari ya mtu mwingine kupata ruhusa bila idhini yangu. Kwa ujumla mfumo huu unipa amani ya moyo katika matumizi yangu ya kila siku. Kwa kuwa ua najua mambo yangu yote ya siri hayawezi katoka. Kwa sababu ni kidole changu wambacho ni natumia katika kuhifadhi usalama wangu.

Mimi upendezwa sana na sanaa ya uchoraje. Mimi napenda sanaa hii kwa sababu hunipa na fasi ya kuelewa na kueleza hisia za ndani kwanjia ya kipekee. Sanaa hii ya uchoraje hasa ile inayotumia rangi kuonyesha hisia kama furaha, uzuni au matumaini. Ninapo itazama sana hii mimi uhisi kama ninaingia katika ulimwengu wa msanii na kuelewa za ujumbe anaotaka kuwasilisha bila hata kutumia maneno Pia mimi napenda sana mziki kwa sababu unanguvu ya kugusa moyo wangu moja kwa moja Mziki unipafaraja ninapokuwa na mawazo mingi Unipafuraha ninapokuwa na hamasa na unisaidia kujitafakaria ninapokuwa pekee yangu kwa ujumla Mimi ninamini sanaa ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu unisaidia kupumzika, kufikiria kwa kina na kuungana na hisia zangu pamoja na za wengine.

Mimi ninapokabiliana na baridi kali. Mimi hufanya mambo kadhaa ili nijisikie joto na salama. Mimi huvaa nguo nzito kama koti, glavu na kofia ili kulinda mwili wangu. Mimi hupenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kupasha mwili joto ndani. Mimi pia hufanya mazoezi madogo au kutembea ndani ya nyumba ili damu yangu isijikate. Ikiwa nina nafasi, mimi hupenda kukaa karibu na jiko au kinu cha moto, kwani hunifanya nijisikie raha na faraja. Kwa jumla, mimi hufanya jitiahada hizi zote ili baridi isiwe kizuizi katika shughuli zangu za kila siku na ili nishike afya yangu vizuri.

Kazi ya nyumba ninayochukia zaidi ni kupiga sufu. Ninapofiga sufu mara kwa mara. Inachukua muda mwingi. Nachemisha mikono na bado inaonekana kuwa haina mwisho. Inaweza kuwa yenye kuchosha. Asha nikisha zoea nyumba kuwa safi. Kisha ghafla ninagundua kuwa vumbi kwenye rafu. Ninaona kama kazi hii ni kwa mchezo. Wakutokuwa na mwisho. Na kwa kweli kila mtu ana muda wake mgumu kuishughulikia.

Napenda sana mziki wajadi, kwa sababu mziki wajadi sio tu sauti na midundo. Ni hadithi za mababu zetu, sauti za nyuso za watu wetu, ni historia iliyopambwa kwa nyimbo na ngoma. Kila kimbilio, kila kinanda, kila tarumbeta, kila ngoma, yote yananifundisha kuhusu maisha, upendo, mshikamano na furaha ya kweli. Ninaposikia mziki wajadi, nafsi yangu inaruka juu ya nyota za utamaduni wetu. Nafikiria kwa macho ya mababu zetu na hisia za zamani zinanijia kwa nguvu ya kila midundo. Kwa hakika, mziki wajadi ni urithi wetu, ni darasa la maisha na ni baraka kwa roho.

Ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni ule unao nifanya niwe bora zaidi na niwe muangalifu zaidi kwa maisha yangu na kwa mtu mwingine. Ningependa kuelewa kwa kina sayansi ya akili ya binadamu. Kwa nini tunafikiri, tunajisikia na tunachukua maamuzi tunapokuwa chini ya shinikizo. Ningependa pia kujifunza mbinu za kuunda na kuendesha teknolojia ili nijue jinsi ya kubadilisha wazo kuu kuwa kitu chenye nguvu cha kweli. Lakini zaidi ya hayo yote ninataka kujifunza ujuzi wa maisha. Kujua kusikiliza kwa dhati, kuelewa historia na milazetu na kuenzi uridhi wetu wa kitamaduni. Kwa sababu ujuzi sio tu habari, ni nguvu, ni daraja, ni mwango unao tuongoza hata pale giza linapushuka.

Ndiyo, ninapenda kucheza mchezo wa ubao kwa sababu kwangu mchezo wa ubao siyo tu burudani. Nichangamoto ni akili inayopaswa kutumika, ni mbinu na ujanja unaochanganya kila chembe cha akili yangu. Kila mpira unapokuwa unasukumwa au kadi unapowekwa kwenye nafasi yangu, moyo wangu unaruka kwa furaha. Ni kama kuchanganya akili na hisia na kila, mchezo ni haditi mpya inayosimuliwa kwa midundo ya mikono na akili Ninapocheza na jifunza subira nidhamu na jinsi ya kutatua hatua kabla ya kuzikamilisha lakini pia nifuraha kushirikiana na wenzangu kucheza pamoja kushinda kwa heshima na kusherehekea kila jinsi.

Ndiyo napenda kuimba kwa sababu kuimba kwangu siyo kutoa sauti tu. Bali ni kuachia hisia zangu huru. Na poimba najisikia mwepesi moyoni mawazo ya natulia na nafsi yangu inapata amani. kUimba hunipa nafasi ya kueleza furaha huzuni matumaini na ndoto zangu kwa njia ambayo maneno ya kawaida hayawezi. Kuimba hunifanya nijisikie karibu zaidi na watu wengine na pia na mimi mwenyewe. Haijalishi kama ninaimba peke yangu au mbele ya watu, kilicho muhimu ni hisia inayotoka moyoni. Kwa hiyo, ndiyo napenda kuimba kwa sababu kuimba ni sauti ya moyo wangu.

Lengo langu la muda mrefu kazini, ni ndoto yangu inayoongoza kila hatua ninayoipiga kila siku. Lengo langu si tu kufanya kazi kwa ajili ya mshahara, au faida za muda mfupi Lengo langu ni kukuza ujuzi wangu, kuunda mabadiliko chanya, na kuwa mfano wa kuiga katika nafasi yangu ya kazi Ninataka siku moja kazi yangu isijie ikawa tu majukumu ya kila siku Bari iwe daraja langu la kujenga, kusaidia, na kuleta adhari chana kwa watu wa jamii Nataka kila wakati nitakachofanya kiwe na maana Kila mradi ni chachu ya maendeleo, na kila changamoto ni fursa ya kujifunza zaidi. Kwa muda mrefu, ndoto yangu ni kuwa mtu ambaye naongoza Zamaini kila mahali anapofanya kazi, asiyeogopa changamoto mbali anaitumia kama silaha ya kuwajwa na mafanikio.

Kwangu, kucheka siyo tu ishara ya furaha ni ishara ya moyo unaolewa uzuri wa maisha. Nicheke ni kiona hali zisizo za kawaida zinazo burudisha akili. Kama marafiki wanapojaribu kuchezea ujuzi wao wa kuchekesha. Au pale mtu anaposema kitu cha ujinga kwanjia ya kicheko cha wema. Nacheka pia nikikumbuka matukio ya zamani. Pale ambapo tulikosa kuthibiti hali na hatimaye tukatabasamu kwa urahisi. Lakini zaidi ya yote ninacheka pale ambapo hisia za furaha na mshikamano zinachanganyika. Pale ambapo huacha mtoto marafiki au familia inapoonana na kucheka kwa pamoja. Kwa sababu kicheko cha kweli, siyotu sauti ni mwanga unaokufanya uwe huru na hata kwa sekunde chache.

Kila siku ni na mazoezi yangu ambayo yananisaidia kuwa imara kimwili na kiakili. Huwa naanza kwa kunyoosha mwili ili kuamka misuli. Kisha nafanya mazoezi mepesi kama kukimbia kwa muda mfupi au kuruka kamba ilikuupa mwili nguvu. Mazoezi haya hunisaidia kuondoa uchovu, kunipa nguvu mpya na kunifanya nijisikie mwenye nidhamu na afya njema. Kwangu mazoezi ya kila siku ni adabu, bali pia ni ahadi niliyoweka kwa mwili na maisha yangu.

Huwa napiga picha mara mingi sana kwa sababu kwangu kupiga picha ni zaidi ya kitendo cha kawaida. Njia ya kushika kumbukumbu, hisia na uzuri wa maisha. Sijapiga kila siku, lakini mara nyingi napopata tukio la kipekee uzuri wa asili na wakati wa furaha na marafiki nafanya bidii kuhakikisha, picha inachukuliwa. Kwa kawaida napiga picha mara kadhaa kwa wiki kulingana na matukio na msukumo wa hisia zangu. Kila picha ni hadithi, kila picha ni kumbukumbu na kwa hiyo siyo idadi bali uhalisi na maana ya kile inachoshika kwenye picha.

Majira ninaipenda zaidi ni majira ya mvua Napo yafikiria na isi utulivu na matumaini mapia Mvua inaponyesha hewa huwa safi, ardhi inanukia uzima, na mazingira yote yananoekana kama yanapumua upya Majira haya hunifanya nitafakari, nijisikie karibu na asil, i na nipate nguvu ya kuanza tena Kwangu mbimi majira ya mvua sio tu mabadiliko ya hali ya hewa, mbali ni wakati wa upya utulivu na baraka.

Ninalinda faraja yangu mtandaoni kwa kuwa makini Naninacho shiriki na ninacho kubali Nachagua kwa busara taarifa ninaezo weka hadharani Naeshimu mpaka ya angu na sielekei kushiriki mambo binafsi bila sababu ya msingi Pia nachagua watu wa maudhui ninayofuata ili nijilinde kisaikolojia na kihisia kuepuka mjadala au mazingira yanayo ninyima amani Kwangu faraja mtandaoni ni kama afya ya kili. Inaitaji wangalizi wa kila siku. Kwa hiyo ninajifunza kusema hapana. Kuchukua mapumziko inapobidi na kutumia mtandao kama chombo cha kujenga si cha kunivuruga.

Napenda kununua vitu mahali panaponipa urahisi ubora na amani ya moyo Mara nyingi nachagua masoko ya karibu au maduka ninafahamu vizuri Kwa sababu napata bidhaa nzuri na huduma yenye heshima kipya kwa baadhi ya vitu maalumu napenda kununua mtandaoni kwani hunipa chagua nyingi na kuokoa muda Kwangu mimi sio swala la muhimu tu bali ni uzoefu wa kununua mahali napojisikia huru, salama na kuridhika na ninachopata.

Na kumbuka mwalimu mmoja wa kipekee kutoka shule ambaye alibadilisha ni jinsi nilivyo ona masomo na kujifunza Mwalimu huyu haku fundisha tu kwa maneno mbali kwa moyo na mfano alitufundisha kwa uvumilivu kicheko na kwa hadithi Kila somo lilikuwa fursa ya kuelewa zaidi ulimwengu na sisi wenyewe na alitufundisha kuwa kujifunza si lazima iwe changamoto tu bali pia furaha na mshikamano na kubunka jinsi alivyokuwa mtulivu, mwenye hekima na mwenye hamu ya kutufundisha Jambo lilo nifanya ni tamani, elimu na mwalimu wakweli Kila mara ni napokumbuka mwalimu huyu, moyo wangu unajaza shukrani na heshima kwa walimu wote Wanaotoa zaidi ya maarifa tu wanatoa mwanga wa maisha.

Mahali ninapoishi ni mahali pa amani na faraja ambako kila siku ninaweza kupata muda wa kutafakari na kupumzika sio kubwa wala ya kifahari sana lakini ni mahali panapojumuisha usalama utulivu na urafiki wa majirani napenda jinsi ya asili au mazingira navyopamba eneo hili ikiwa na miti hewa safi na sauti za maisha ya kawaida zinatolea utulivu Kwangu mimi sio tu nyumba au mtaa ni mahali ambapo nafsi yangu inajisikilia nyumbani ambapo naweza kuwa mimi mwenyewe na mahali ambapo maisha yangu yatapata uwiano na furaha ya kila siku.

Kwangu, kushughulikia wateja ni zaidi ya kazi, ni si fursa ya kuunda uhusiano wa heshima na kuleta furaha kwa wengi Kila mteja ninapokutana naye, ninajitahidi kusikiliza kwa makini, kuelewa mahitaji yake na kutoa msaada au huduma bora, iwezekanavyo Napenda kutumia subira na heshima, nikiepuka kuchukua mambo kibinafsi pale mteja napokuwa mgumu na badala yake kuzingatia jinsi ya kutatua tatizo kwa usahihi na kwa urahisi wake. Kwa kweli, kwangu kushugulikia wateja, kuna maanisha kujenga imani, kuwenyesha ya utu na kuakikisha kila moja anahisi kudhaminio.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu maua hunipa furaha ya kipekee yanaonyesha uzuri kwa unyenyekevu. Kila ua lina rangi, harufu na maana yake, na hunikumbusha kuwa hata vitu vidogo vinaweza kuleta tabasamu kubwa. Ninapoyaona maua, moyo wangu hutulia, mawazo yanapungua na nahisi ukaribu na asili. Kwangu, maua si mapambo tu. Ni ishara ya amani, upendo na uzima.

Wakati mkuu wa mpira ya bassball kwangu ni pale, pale ya ambapo mpira unapigwa kwa nguvu. Na kila shabaha ni shauku ya ushindi. Hii ni sekunde chache zinazo jaga juukua na shauku. Kila shabaha inapokuwa na maana, kila mchezaji akijitahidi kwa nguvu zake zote na mashabiki wakilia kwa furaha. Ni wakati wamshikamano furaha na ndoto zinazo timia sekunde chache tu. Shabaha inayofungwa inafanya moyo wangu kuruka kwa furaha na kushindwa Nanifundisha uvumilivu na mipango bora ya hatua inayofuata kwa kweli Wakati mkuu mpira wa baseball ni siyo tu mchezo bali hisia furaha na mshikamano wa kweli.

Napenda chakula kilicho na mafuta ya asili kidogo na chenye lishe. Kwa sababu ni kwamba chakula hiki kinatoa nguvu, hutoa nishati kwa muda mrefu na pia ni furaha ya ladha bila kuathiri afya yangu. Hata hivyo, siwezi kukanusha kuwa chakula kisicho na mafuta pia ni kizuri. Hasa pale ninapopata kitu kilicho chepesi ni rahisi kumeza. Kwangu mimi ni kuhusu kuhifadhi usawa, chakula kinachonifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Nakula napenda chakula chenye afya na usawa.

Kwangu, kitabu ninacho kipenda zaidi ni kile kinacho nifanya ni tafakari maisha kwa undani. Ni kitabu kinacho nifundisha kutu kuhusu utu, mwamuzi na nguvu za mawazo. Kile ninavyopo kisomo, napata mtazamo mipya. Kana kwamba kinani zungumzia moja kwa moja na kinaniongeza kuelewa dunia ni nafasi yangu ndani yake. Nakipenda kwa sababu sio tu hadithi au maneno yanayo andikwa. Mbali ni rafiki wakimya anayenipa hekima faraja na muskumo wa kuendelea mbele kwangu kitabu hicho ni zaidi ya burudani na mwanga unaoniongeza katika safari ya maisha yangu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa kuwa hunipa nguvu na utulivu kwa wakati mmoja. Ninapoyanywa najisikia nimeridhika na nimejaza mwili wangu lishe linalohitajika. Pia hunikumbusha unyenyekevu wa vitu vya asili. Kitu rahisi safi lakini chenye faida kubwa. Kwangu kunywa maziwa siyo tu tabia ya kawaida. Bali ni sehemu ya mtindo wangu wa kujali afya na ustawi wangu. Kwa sababu maziwa yana virutubisho vingi ambavyo vinausaidia mwili kukuwa wenye afya na kuthibiti magonjwa mengi sana katika maisha ya kibinadamu.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza na marafiki. Hasa michezo ya nje iliofuata tukimbie, tukae jua na kucheza bila wasiwasi. Utoto wangu ulijaa sana furaha ndogo ndogo. Pia nilipenda kusikiliza hadithi na kusimuliwa misimulizi kwa sababu zilinifanya niote ndoto na kufikiria dunia kubwa kuliko nilivyokuwa nikiiona. Zaidi ya yote nilipenda kugundua vitu vipya, kujaribu, kuuliza maswali na kujifunza kwa njia ya kucheza. Utoto huo ulinijenga udadisi na furaha ambayo bado ninabeba hadi wa leo.

Kwa kazi yangu ni na malengo yanayoniongoza, kukua na kutoa mchango wa maana. Lengo langu kubwa ni kuboresha ujuzi wangu kila siku. Kufanya kazi kwa bidii na uaminifu. Kuhakikisha kuwa kila ninachofanya kinatoa matokeo chanya. Nataka kuwa mtu anayaminika kazini, anayejifunza kutokana na changamoto, na anayeshirikiana vizuri na wengine. Kwa mda mrefu, natamani kazi yangu iwe njia kuleta maendeleo. Kuisaidia jamii na kunipa kuridhika binafsi Sio tu kipato Kwangu mafanikio ya kweli kazini ni kuona athari nzuri ya juhudi zangu na kujua kuwa nimekua kama mtaalamu na kama binadamu.

Napenda kufanya mambo yanayotuletea ukaribu na familia ya pamoja. Mara nyingi napenda kukaa na familia yangu, tukizungumza, tukicheka na kushirikiana hadithi za maisha. Pia napenda kula pamoja kwa sababu meza moja huleta umoja na upendo. Wakati mwingine napenda kutembea, kusherehekea matukoa madogo na kusaidiana katika shuguli za kila siku. Kwangu kuwa na familia sio tu kuwa pamoja kimwili bali ni kushiriki muda hisia na upendo. Ndio hazina yangu ya kweli.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Ninapopata muda wa kusoma kitabu, makala au kuangalia jambo jipya. Moyo wangu huwa unajawa na shauku na akili yangu inafurahia changamoto ya kuelewa kila kitu kipya. Pia napenda kushirikiana na wengine katika majadiliano yenye maana. Kwa sababu kunanifundisha mitazamo mipya na kupanua ufahamu wangu. Kwa kweli, kwa mimi, shughuli ya kupendeza sio tu burudani, ni njia ya kukuza akili, moyo wangu na hamu ya kugundua ulimwengu.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Nimegundua kuwa yoga siyo tu mazoezi ya mwili, bali pia ni mazoezi ya akili na roho. Inanisaidia kujifunza kuondoa msongo wa mawazo na kulete utulifu ndani yangu. Kila wakati napofanya yoga nahisi nguvu usawa na udhibiti wa ndani, jambo linalonifanya nijisikie vizuri kimwili na kihisia. Kwa kweli yoga si tu shuguli ya mazoezi, bali ni njia ya kujifunza kudhibiti mwili na akili kwa amani.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi uchukua atuwa ya kupunguza shinikizo na kutuliza akili yangu kwanza. Najitolia kidogo kupumzika na kupumua kwa kena. Nikilazimisha mawazo yasiyo, itajika kutulia. Mara nyingine uchukua mda mfupi kutembea ukufanya mazoezi mepesi, hidi kutoa nguvu na kuondoa msongo wa mwili. Pia napenda kupanga tena kipaumbile cha kazi kuchukua hatua moja baada ya nyingine badala ya kujaribu kushugulikia kila kitu kwa wakati mmoja Wakati mwingine ufanya jambo raihisi la kufurahisha kama kusikiliza mziki, kuangalia mandhari au kuzungumza na rafiki ili roho yangu ipate wa mani na akili yangu itulie Kwa kifupi mimi ushugulikia msongo wa kazi kwa kupumua kupanga au kuzingatia ustawi wangu wa akili na mwili.

Napenda kucheza na watoto sana. Kuwa karibu na watoto hunikumbusha urahisi na furaha ya maisha. Wanacheka kwa dhati, wanauliza maswali bila hofu, na wanaona dunia kwa macho ya matumaini. Napocheza nao, najifunza kuwa mvumilivu, mchasi na mwenye upendo zaidi. Kwangu, kucheza na watoto siyo tu burudani. Bali ni njia ya kushiriki furaha, kujenga kumbukumbu nzuri, na kueneza upendo wa kweli.

Kudumisha afya nzuri kwangu ni jambola kila siku. Kila siku najitahidi kula chakula chenye lishebora, kushiriki, katika mazoezi ya mwili kama kukimbia, kuendesha baiskeli au kufanya yoga. Pia najitunza kisaikolojia kwa kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya shughuli zinazo nifanya nijisikia furaha na amani. Zaidi ya yote ni najitahidi kulala vya kutosha, kunywamaji ya kutosha na kuepuka tabia zinazo weza kuathiri afya. Kwa sababu afya ni msingi wa kila kitu katika maisha. Kwa kweli, kwa mimi kudumisha afya nzuri siyo tu kazi, bali ni njia ya kudhamini mwili na akili yangu. Na kuwa na maisha yenye nguvu na furaha.

Nashugulikia muda kazini kwa kupanga, kipaumbele na nidhamu. Kila siku huanza kwa kuangalia kazi muhimu zaidi na kuzipanga kwa mpangilio unaofaa. Ninajitahidi kuepuka usumbufu wa muda, nikigawa kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo zinazoweza kushugulikiwa kwa urahisi. Pia napumzika kidogo kati ya kazi ili kuhakikisha akili inabaki makini na kuwa na udhabiti. Kwa hakika kushugulikia muda kazini kwangu sio tu kumaliza kazi kwa wakati, bali kuhakikisha kazi inafanywa kwa ubora bila msongo na kwa furaha.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Kwa sababu michezo ya video hunipa burudani na changamoto kwa wakati mmoja. Hufanya nitumie akili, nijifunze mikakati na kupunguza baada ya majukumu ya kila siku. Pia ni njia mzuri ya kuangaa, kuungana na marafiki kushirikiana au kushindana kwa furaha. Kwangu, michezo ya video siyo kupoteza muda tu, bali ni njia kupumzika, kujifunza uamuzi wa haraka na kufurahia muda wangu.

Natumia simu yangu kwa busara na mipaka naitumia zaidi kwa mawasiliano kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana na familia marafiki au kazini. Pia natumia kupata taarifa kusoma habari kujifunza mambo mapya na wakati mwingine kujiburudisha kwa mziki au video. Hata hivyo, najitahidi kutoiruhusu simu inichukue muda wangu wote, kuni hujiwekea muda maalumu na kutumia na kuchukua mapumziko inapobidi, ili kulinda afya ya macho, akili na mahusiano ya ana kwa ana. Kwangu ni simu ni chombo cha kujisaidia maisha sio kunitawala.

Kwa kawaida nafua nguo marambili haditatu kwa wiki Hiu nisaidia kuweka nguo zikiwa safi na kupangilia vizuri bila kuji limbikizisha kazi nyingi kwa wakati mmoja huyo hunifanya niwe na nidhamu ya safi na mpangilio wa maisha ya kila siku Kwangu kufua nguo sio tujikumula kawaida bali nisayemu ya kujitunzia na kudumisha mpangilio mzuri wa maisha.

Kwa kawaida mimi huosha na kulea nywele zangu mara moja hadi mbili kwa wiki, nafanya hivyo kulingana na hali ya nywele na shughuli zangu. Napenda kutumia bidha laini na kuzipa nywele muda, wa kupumua ili zibaki na afya nguvu na mwonekano mzuri. Kwangu kulea nywele sio tu swala la mwonekano, mbali ni sehemu ya kujitunza na kujiheshimu.

Usiku kabla ya kulala, napenda kutuliza mwili na akili. Uwa najitenga kidogo na simu au skrini, kisha nafanya mambo mepesi kama kusoma kurasa sa chache za kitabu, kutafakari, au kupumua kwa utulivu. Wakati mungine napanga mawazo ya siku ili vyopita na kesho, kisha najitahidi kushukuru kwa maombi, haya yote unisaidia kupata usingizi mzuri. Kwangu mda huu wa usikuni wakati wakujituliza na kujianda kwa mapumziko ya mwili na akili.

Katika jamii ningependa kuona mandeleo yanayoguza maisha ya watu kwa kweli. Natamani jamii yenye elimu bora kwa wote. Ambovyo vijana na watu wazima wanapata fursa ya kujifunza na kujijenga. Pia ningependa kuona huduma bora za afya, usawa wa kijinsia na nafasi sawa ya ajira ili kila mtu aweze kuishi kwa heshima. Zaidi ya yote ningependa jamii yenye mshikamano maadili na kujali wenzao. Ambapo watu wanashirikiana kutatua changamoto badala ya kugawanyika Kwangu maendeleo ya kweli ni pale ambapo ustawi wa mtu mmoja unakua faida kwa jamii mzima.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali na mboga za asili, hasa zinapopikwa kwa mtindo wa jadi. Napenda kwa sababu ni chakula kinachonishibisha, chenye lishe na kinachonirudisha kwenye mizizi ya utamaduni wetu. Ugali unapochanganywa na mboga kama mchicha, hunipa ladha halisi. Ya nyumbani na kumbukumbu za mila na familia, kwangu chakula hiki. Siyo tu chakula bali ni ishara ya umoja urithi na heshima kwa vyakula vya jadi.

Kumbukumbu mzuri ninazo kutoka utotoni ni wakati wakucheza na marafiki jioni baada amasomu. Tulikuwa tunakimbia, tunacheke na kucheza mchezo ya jadi bila wasiwasi wowote. Wakati ya huo ulikuwa rahisi lakini wenye furaha ya kweli. Nakumbuka pia kukaa na familia tukisikiliza hadithi hau tukilapa moja. Hali inionipa hisia ya upendo na usalama. Kumbukumbu hizo unifanya ni tabasamu hata leo. Kwa sababu inanikumbusha uzuri wa maisha ya kawede na furaya ya kuwa mtoto.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na usalama na faraja ya moyo. Seemu ambazo hazina kelele nyingi na zenye hewa safi. Aupa mpangilio mzuri hunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Pia napenda mahali penye watu wachache. Wenye heshima na mawasiliano mazuri. Au mazingile ya asili kama bustani na maeneo ya wazi. Kwangu mahali pazuri sio lazima pawe pakifahari. Bali ni maali panaponipa amani huru wa mawazo na nafas.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezao unaochanganya nguvu, mbinu na mshikamano wa timu. Ninapocheza mpira najisikia huru, mwenye furaha na nimesheheni ari ya ushindano mzuri. Mpira wa miguu hunifundisha nidhamu, ushirikiano na uvumilivu. Kwangu sio tu mchezo ya kushinda au kushindwa bali ni njia ya kujenga afya, urafiki na furaha ya pamoja kama timu.

Napenda kununua vitabu na vitu vinavyo husiana na kujifunza. Vitabu hunipa maarifa mapya, hunipanulia fikra na hunifanya nikue kiakili na kihisia. Pia wakati mwingine napenda kununua vitu vidogo vinavyo, rahisisha maisha ya kila siku au vinavyonilatea faraja. Kwangu kununua sio tu matumizi ya pesa bali ni kuekeza katika maarifa, ustawi na furaha ya muda mrefu.

Kwa siku ya leo, na nazo wazo la kuanza na kumaliza siku kwa shukurani ndogo. Huanzisha asubuhi kwa kutafakari mambo mazuri niliyoyapata na kumalizia siku kwa kuandika au kuzungumza shukurani kwa kunifanya nijisikie furaha na amani. Pia nadhani ni wazo zuri kushiriki jambo zuri au kusaidia mtu mmoja leo. Hata kwa kitendo kidogo cha sababu ya hisia za wema huenda mnyororo wa furaha usio na kikomo. Kwangu siku inakua bora zaidi pale ambapo mawazo mazuri shukrani na matendo ya wema yanapoungana.

Napenda zote, napenda kuchora pia napenda kupaka rangi. Kwa sababu shughuli hizi hunipa nafasi ya kuonyesha hisia, mawazo na ubunifu kwa njia ya rangi na michoro. Napenda jinsi rangi inavyoweza kuunda hisia tofauti na michoro inaweza kuwa hadithi yangu binafsi bila maneno. Kwa kweli, kuchora na kupaka rangi siyo tu burudani bali ni njia ya kupumzika, kujilekeza na kufurahia uzuri wa ubunifu.

Kwa kawaida ninafanya mazoezi ya asubuhi Kwa sababu wa asubuhi ni wakati mwili na akili huwa fresh na mazoezi hunisaidia kuamsha nguvu za siku mzima inanisaidia pia kuwa makini kushuggulikia kazi kwa ufanisi na kupata nishati nzuri Hata hivyo mara nyingine napenda kufanya mazoezi jioni ili kupumzika na kutoa mawazo ya siku mzima Kwangu ni kuhusu kuchagua mda unaofaa kuzingatia afya nguvu na utulivu wa mwili na asili. Kwa hivyo, ninapofanya mazoezi yangu wakati huwa najihisi, nikiwa mchangamfu na naanza siku yangu ikiwa nzuri, bila mawazo mingi na mambo ambayo yatakufanya, kwa sababu jioni unaeza kuta ukitokea kazi, unajihisi ukiwa mchovu, mlegevu, wakati mwingine unaweza kosa.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo ninazikumbuka ni wakati wa kucheka na marafiki darasani na kwenye michezo. Tulikuwa tukishirikiana, kusaidiana na kufurahia kila jambo dogo pamoja. Hata mazoezi madogo au mashindano midogo ya michezo ya shule yalikuwa na furaha isio ya kifani. Nakumbuka pia walimu waliokuwa wakiwahimiza wanafunzi kwa upendo na uvumilivu na jinsi walivyotufundisha kwa hadithi, michezo na mfano. Kumbukumbu hizi hunikumbusha urafiki mshikamano na furaa ya ujana wa shule.

Wakati wa wasiwasi, mimi huchukua hatua ya kutuliza akili na moyo wangu. Kwanza huanza na kwa kupumua, kwa kina na polepole. Nikijaribu kuondoa mawazo yanayozidi kuzunguka kichwani. Maranyengine huandika mawazo yangu au kuzungumza na rafiki au mtu ninaye. Amini. Ili hisia zangu zipate kuelezeka. Pia hufanya jambo rahisi la kupumzika kwa kusikiliza muziki, kutembea kidogo au kufikiria mambo mazuri yaliotokea kwa kweli kushugulikia na wasiwasi kwangu ni kujituliza, kupanga mawazo na kutafuta utulivu wa akili na moyo wangu.

Napendelea kitanda kizuri na kenye usawa mzuri. Si ngumu sana wala laini kupita kiasi. Kitanda cha aina hiyo unisaidia kupata usingizi mzuri kupumzika mwili na kuamuka nikiwa na nguvu mpia. Najua kuwa usingizi mzuri ni muhimu kwa hafya. Hivyo kuchagua kitanda kinachotoa faraja na msaadea mzuri kwa mgongo ni jambo la maana sana kwangu.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Ken Walibora kwa sababu anaandika hadithi zinazozungusha maisha utamaduni na historia kwa namna ya kuvutia na yenye mafundisho. Vitabu vyake hunipa mtazamo wa kipekee ju ya jamii, changamoto za binadamu na umuhimu wa utamaduni. Kwangu kufuata kazi ya muandishi huyu sio tu burudani bali ni njia ya kuelewa maisha, kupata hekima na kuhamasika katika fikira na matendo. Ndio maanake nampenda sana ken walibora. Ata halipoandika kitabu kinachoitwa kidagaa kimemuozea. Ninapofuatilia ile hadithi iliyopale unaona alifuata sana utamaduni na zile changamato ambazo zinazikumba jamii za kisasa.

Kujiandaa kwa mkutano mimi huchukua hatua kadhaa ya kuhakikisha nipo tayari kimawazo na kufanya kazi. Kwanza nasoma au kukipitia taarifa muhimu, ninazoisiana na mkutano. Nahakikisha ninaelewa mada na hoja ya kujadili. Kisha huandaa orodha ya maelezo au maswali muhimu ambayo nataka kushirikisha au kuuliza. Na pia hujipanga muda ili kufika mapema na kutokuchanganyikiwa. Mwishowe hujiandaa kiasi kisaikolojia kulegeza msongo wa mawazo, kujiakikisha kuzungumza kwa uthabiti na kuwa na mtazamo wa ushirikiano. Kwa kweli kujiandaa kwangu sio tu kuandaa hoja, bali ni kuhakikisha usahihi uthabiti na ushirikiano mzuri katika mkutano.

Utaratibu wangu wajioni nje ya kupumzika, kupanga na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Mara nyingi ninapofika nyumbani au baada ya kazi, huanza kwa kupumzika kidogo, kusikiliza muziki au kuzungumza na familia ili kutulia akili. Baada ya hapo hupanga mambo ya kesho. Kama kupanga kazi kuandika kumbukumbu au kuangalia ratiba ya shughuli. Kisha mara nyingine hufanya jambo la kupendeza, kama kusoma kitabu au kufanya mazoezi madogo ya utulivu Mwishowe hujiandaa kulala, kupumua kwa kina na kutafakari kwa shukrani. Kwa siku iliyopita, kwangu utaratibu wa jioni siyo tuu mpangilio wa kawaida bali njia kudumisha amani ya akili, afya na usingizi bora.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi yenye furaha na watu wa karibu. Mara nyingi huanza kwa kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha na kufikiria mambo mazuri yaliopita. Baada ya hapo hupenda kushirikiana na familia wa marafiki wa karibu kama kula chakula cha pamoja kucheka na kushiriki zawadi kidogo. Sio lazima kuwa na sherehe kubwa, muhimu kwangu ni hisia ya furaha, shukurani na kushirikiana na wale ninaowapenda.

Mafanikio ya binafsi ninayathamini kazini ni pale ninapoweza kumalizia kazi kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya. Hii inaweza kuwa kumalizia mradi kwa wakati, kushughulikia changamoto ngumu kwa nidhamu, au kusaidia mwenzangu kufanikisha kazi. Zaidi ya hayo ni nathamani, pale ninapojifunza kitu kipya kinachonifanya niwe mtaalamu bora zaidi, au pale nina pata ushirikiano mzuri na wateja au wenzangu. Kwangu napo mafanikio haya, sio tufanya nijivunie bali ni chanzo chabmotisha, kujijenga na kutoa mchango bora kazini.

Kila siku mimi utumia programu za ujumbe na mawasiliano kama WhatsApp au Telegram ilikuwasiliana na familia marafiki na wenzangu kazini. Programu hizi unisaidia kushirikia na haraka, kuuliza maswali na kupokea tarifa muhimu bila usumbufu. Pia napenda kutumia programu za abari au helimo kama vile zile zinani kundisha au kuhunipa tarifa mpya zaidi ulimu. Kwa sababu zina nisaidea kujifunza kila siku na kuwa na welewa mpana.

Napenda kutumia GPS katika kusafiri. Hunipa urahisi kuokoa muda na kunisaidia kuwepuka kupoteza hasa. Ninapukua sehemu nisizo zoya. Pia hunipa taarifa za haraka kuhusu njia mbalimbali na hali ya barabara. Hata hivyo, ramani za kawaida pia ninazipenda. Hasa ninapotaka kuelewa eneo kwa kupana au kufurahia safari kwa utulivo. Kwa hiyo kwa mimi GPS ni kwa urahisi wa safari na ramani ni kwa maarifa na uzoifu wa zaidi.

Sera ya kampuni ni nayoiona muhimu ni ile inayohakikisha heshima, uwazi na usawa kwa wote wafanya kazi na wateja. Kwa mfano, sera ya maadili inayolinda haki za kila mafanyakazi, kudumisha mazingira salama ya kazi na kuhakikisha uwajibikaji wa kila mtu ni muhimu sana. Zaidi ya hayo, sera inayosisitisha mafunzo, maendeleo ya wafanya kazi na huduma bora kwa wateja pia ni muhimu. Kwa sababu inajenga timu yenye uthabiti, ujuzi na motisha. Kwangu sera bora ni ile ya inayounda mazingira ya haki mafanikio na mshikamano wa kweli ndani ya kampuni.

Napenda aina ya keki yenye ladha ya asili. Si tamu kupita kiasi na yenye muundo laini. Kwa mfano keki ya vanilla yenye cream kidogo au keki ya matunda huniweza furaha. Huniweka furaha na raha ya ladha bila kuzidiwa. Kwangu keki sio tu dessert. Nikikumbusho cha furaha sherehe ndogo na hisia za kushirikiana na familia au marafiki wote kwa ujumla.

Nini sinatabia kuweka picha mtandaoni na kipendelea kulinda faraja na faraga yangu. Badala yake na shirikiana maudhui ya naiongeza marifa furau au shauri bila kuonesha tarifa binafsi. Hii na nisaidia kuwa na usalama mtandaoni kwa puka usumbufu na kudumisha amani ya kili. Kwa kweli, kweka picha silazima kushirikena kwa busara na kulinda faraja ni lajambo la msingi mno katika maisha ya mtu. Sababu uneza kutua umeka picha zako pala mtandahoni, kutua kazi chukua na kuzitumia vibaya, uka kutua umeenea kote na sifa mbaya, mbao uneza kupa msongo wa mawazo baadae na uneza kusumbua kilini mwako sana na kupika kukupa mawazo mingi sana.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kusomea na kupumzika. Ni chumba kilicho na mwanga wa kutosha vitabu vyangu na kiti cha kupumzika vinavyo nifanya nijisikie huru. Hapo napumzika kusoma, kufikiria au kufanya kazi ndogo ndogo bila usumbufu. Zaidi ya hayo, napenda chumba hiki kiwe na mtiririko wa utulivu na mpangilio mzuri. Ili kila mara ninapokuwa ndani, nijisikie amani ya akili na furaha. Kwangu chumba hiki sio tu sehemu ya kukaa, bali ni mahali pa kujijenga na kupata motisha ya kila siku ya jinsi ninavyo stahili kufanya mambo yangu.

Ndiyo napenda sana kupanda milima sababu inasaidia kupunguza mizani na wastani wa mwili na pia kunifanya niwe mwenye afia njema ambayo inanifanya nikuwe na afia njema kwa sababu kupanda milima inapunguza mafuta katika mwili na pia kufanya viongo vya mili vikawe na nguvu na afia njema.